Naam nimewahi kujifunza kupiga gitaa mara mingi pale kanisani nikiwa mchanga. Nilikuwa na nia ya kujifunza kupiga gitaa kutokana na ile kutaka kujua muziki na ile ile kupewa tamasha ya kimuziki na kuhimizwa na wasanii wale wa kinyumbani huwa wanapenda nyimbo za gitaa. Kwa hivyo nilijaribu sana nikiwa mdogo kujifunza kupiga gitaa. Hata nilipo anza kukuwa mkubwa sikupata nafasi ingine ya kujifunza ama kuendeleza nia yangu ya kujua kupiga gitaa kutokana na masomo shule. Shule niliyoenda niliegemea sana upande wa sayansi hivo. Sikuwa napenda muda wa kuingia kwenye sanaa kama vile kupiga gitaa. Ila ni huwa najaribu kujifunza hata kwa muda wangu leo. Niko sina kazi wa kufanya huwa najifunza kupiga gitaa. Nikifuatilia nyimbo zozote ama zile za redio sana sana huwa nafuatilia na gitaa, zile blues.

Ili kujiandaa kwa mkutano, huwa na hakikisha najua mada ya mkutano inahusu nini. Na kusoma agenda ama kujaribu kufikiria ni agenda gani tunaenda kuzungumzia, halafu nafanya ile research kwa hizo agenda kuhakikisha nina ujumbe na taarifa kamili kuhusu hizo agenda na nini tunaenda kuzungumzia kwa mkutano. Na pia kwa mkutano huwa najiandaa zile matayarisho ya kibinafsi kama vile usafi, kuandaa nguo nitakayo ivaa. Juu mimi hupenda kukaa vizuri na kukaa mtu rasmi. Pia mambo mingi ninayofanya kwa mkutano ni kujua wale walioalikwa kwenye mkutano ni nani, ili niweze kujua jinsi nitakavyojiandaa mwenyewe na kujua nitakavyokuwa, na natarajia ni hali anga ni gani ama ile hewa kwenye room. Na pia kujua masaa na makao ambapo ilo mkutano litakua.

Kitu kinachofanya mazingira ya kazi kwa mazuri ni ile utangamano mzuri kati ya wafanyikazi na wakubwa. Kila mtu ile matangamano ya kirasmi na ya heshima ambapo kila mtu huwa kila mtu anapewa ile yeshima yake ya kikazi na ya kibinadamu. Na ile kutangamana kwa hali ya urasmi kwa hivyo bila ile kuzoeana. Na ile kukuwa uwazi wa mazungumzo kupitisha kwa ujumbe kwa uwazi bila kuficha lolote. Inasaidia mazingira yawe katika hali mzuri ya kuaminiana. Bila kukua na wasiwasi ama ile hali ya kushukiana kwa hivyo hiyo hali ya uwazi wa mazungumzo inafanya mazingira iwe mazuri ya kikazi.

Mafanikio ambayo ni meyapata kazini ni kupandishwa cheo ama kupewa cheo kazi ni ya kuongoza wanzangu kwenye timu yote ya wafanyi kazi. Sisi tunafanya kazi katika kituo cha afya kwa hivyo mii nimepewa ile kazi ya makadri ya kuongoza timu yangu ya wafanyakazi na madaktari kwa hivyo tukienda pahali kutibu wagonjwa ama ile kufanya utafiti mahali. Mimi ndiyo naongoza hiyo timu na pia kushughulikia maslai yao hiyo ndio mafanikio ambayo nimeweza kupata kutokana na bidii yangu na utiifu kazini naam ile bidii unaweka kazini ndiyo imeni wezesha kupata iyo cheo. Na pia ile uwezo wangu wa uongozi na kuonyesha nia na uwezo wa kusimamia na kuongoza kutetea na kuwakilisha wenzangu.

Mimi nasoma na pia nafanya kazi, ila si kwa malipo kutokana na course yangu. Course ninayofanya ni ya udaktari. Kwa hivyo lazima niwe darasani na niwe hospitalini kushughulikia wagonjwa. Ni kama tu hii ni kazi lakini hakuna mshahara hadi nitakapokamilisha shahada yangu. Na kazi yangu sana sana ni kutibu wagonjwa. Kutambua mgonjwa, kusaidia mgonjwa kupona kwa kumpa dawa inayostahili, ama kufanya upasuaji kusaidia mama wajawazito kujifungua. Naam, ile hali tu ya udaktari na kukuwa hospitalini. Na pia ile hali ya kusaidia jamii, ile afya ya jamii, kuingia jamii kwa kuhakikisha usafi wa mazingira na ile malezi bora kwa watoto, wa mama na watu wakubwa pia ambao wamefika ile umri ya ukubwa, kuhakikisha wanapata chakula na malezi bora. Naam.

Ninapo anza kazi kwanza hua ninaingia kazini kupanga pahali pangu pa kazi kama ni meza kupanguza vumbi kufanya usafi ya ile chumba changu cha ama niseme ofisi yangu. Kuhakikisha nina mitambo zote na zinafanya kazi. Alafu sasa kuhakikisha nina kila kitu ninachokitaji. Kwa hiyo siku kama vile madawa vifaa vya kuandika. Naam hivyo nina poanza kazi ndio huwa ni kuseti ile anga ya kazi kwa kuhakikisha nina kila kitu ninaicho hitaji kazini. Naam nak uangalia kazi ya jana kama kuna yenye ilibaki ama kuna kazi haiku kamilishwa ilifanywa hadi nusu sasa. Huwa nahakikisha hili nimemaliza ama kama naweza kumpatia mtu mwingine aweze kuifanya.

Mimi napenda chakula chenye nikali ile ina ladha ya pilipili. Mimi ni mtu ni na mazoefu ya kukula pilipili kwenye chakula changu na nahakikisha nimekitia pilipili. Napenda iyo ladha ya pilipili. Ni hali tu ya mazoea ama naezasema ni uzoefu ama ni saikolojia tu kwa kuwa mimi chakula changu huwa lazima niongeze pilipili. Karibu pilipili tano ama sita zile ndogo za kienyeji ama zile za greenhouse naam boratu ile pilipili kali si hoho. Na mama ya ama ile pilipili ambayo imepitia kiwa ndani ile naita chili sauce.

Napenda kutembea, kutalii na kuzuru mahali pazuri tu na familia yangu kama ni kuzuru sehemu ya utalii kama kuangalia wanyama pahali kama Maasai Mara huku Kenya, kuangalia wanyama pori. Naam. Hiyo ndiyo masaa mzuri ama kutembelea hoteli ama baharini na familia. Huwa ni muda mzuri ya kutangamana kujuliana hali. Kuuliziana pahali ambapo mtu amefika kimaisha. Iwe ni masomo, kazini ama kimaisha tu kama ndoa, urafiki, naam. Ama kama huwa na shida mtu anaeza kuzungumza kwa hivyo. Jambo ninalopenda kufanya na familia ni kuzuru na kutembea. Na ile kupiga gumzo pamoja ile kupatana kujumuika pamoja kujuliana hali. Kusherehekea maisha kama bile kuandaa karamu vile kula chakula pamoja iwe nyumbani ama kwenda hotelini na.

Ujuzi ambao ningependa kujifunza sasa hivi ni kuendesha gari. Nataka kuanza kuenda shule ya kujifunza kuendesha gari nataka kujua kuendesha gari ndogo kubwa kama lori. Na minatu hadi nataka kujua tu kuendesha gari kwa kuwa ni ni ujuzi muhimu sana mimi pia nina nia ya kununua gari kwa hivo lazima nijue. Lazima nikuwa na lesheni kwa kuwa ni inaitajika kisheria hapa nchini. Na pia tu inasaidia tu kujua kuendesha gari. Inaweza saidia mahali kama kupeleka mtu hospitalini. Kujisaidia mwenye kujisafirisha kazini ama shuleni. Na pia inaweza kusaidia kwenye biashara.

Simu yangu sana sana miutumia kwa mawasiliano. Kama kuongea na marafiki kupitisha ujumbe, iwe ni kwa wafanyi kazi wenzangu ama wanafunzi wenzangu kupitisha na ujumbe. ukitaka kumuongelesha mtu kumjulia hali, waeza kumpigia simu ama kumtumia rafa. Na pia simu yangu miutumia sana sana kupata taarifa na ujumbe kuhusu ma mbo ya nayoendelea inchini na kimataifa. Iwe ni siasa biashara. Ama mambo tu ambaye yanasambaa mtandaoni. Pia kujiburudisha kwa kuangalia video na filamu mtandaoni kama ule wa TikTok, Instagram. Na muhimu kujielimisha kwa kuangalia video vya kuelimisha pale YouTube Kama vile zile documentary. Mimi pia napenda kuangalia zile filamu za wanyama pori kama zile National Geographic. Iyo ndio mambo tu, ivo ndio miutumia simu sana sana. Na labda kufanya zile pesa kutuma na kupokea pesa na.

Mimi ni shabiki mkubwa kukula samaki, napenda samaki, pahali ambapo naishi ni mji wa kisumu ambapo inajulikana sana kwa samaki. Naweza sema kwa wiki naweza kula samaki mara tatu ama nne. Sana sana kiwe chakula cha jioni samaki ni chakula kitamu ina ile viini vya protini ambavyo vinajenga mwili. Sana sana mimi ni mtu naenda jimu kwa hivyo nahitaji kujenga mwili. Na pia kuna lile dhana kwamba samaki huchangia katika ukuaji wa akili na kuongeza ile mishale za akili ama sharpness ya akili kwa hivyo naam mimi hupenda samaki napendelea kula samaki na ugali. Samaki kwa ugali na mboga ile kama ni sukuma wiki naam sana sana ni sukuma wiki. Mimi hupendelea samaki yangu ikiwa ile imechemshwa halafu ikakaangwa na viungo kama vile nyanya kitunguu na ile sauce naam.

Mimi hufanya marafiki wapya kwa kujihusisha na yale matukio yanayopangwa na kampuni ama shule. Zile sherehe ama tu tamasha ambapo unaenda, unakutana na watu wapya, mnatangamana, halafu wajuana, wapanga kukutana mnakuwa marafiki sana sana. Watu ambao mko laini moja ya kikazi ama kimasomo na pia mimi hufanya marafiki wapya mtandaoni, sana sana mtandao wa X ama Twitter. Waweza tu kuchangamana na mtu ambaye humjui. Kisha mkaongea, mkajuana, mkawa marafiki ama mkafanya kazi pamoja ile ya mtandao hadi mkaweza kutangamana vizuri, mkakuwa marafiki. Ama katika tu zile sehemu ambapo watu hupatana kama kanisani ama ile ua la mjini, ukienda kubarizi tu kwenye ua, mkakutana na mtu. Mkaanza kuongea mkajuana na mkakuwa marafiki.

Napenda rangi ya kijani ile ni rangi ya mazingira mi ni mtu ambaye napenda mazingira napenda kuhifadhi mazingira. Napenda ile mazingira tu ya dunia ile kijani ukienda msituni. Ama kwenye huwa umepanda nyasi ya kijani wafurahisha waleta ile hali ya ile wahisi tu uhai inaleta ile uhai ile rangi ya kijani. Inaonyesha pia hali ya anga ni mzuri hakuna jua mingi na pia mvua iko ila ni mvua tu wa kutosheleza. Inaleta tu hali mzuri ya kianga na kufurahisha macho hiyo ndio rangi nayokipenda sana.

Hapana mi sijawai kufanya yoga au kushiriki kwenye yoga. Iwe ni nyumbani ama shuleni ama pia mutandaoni sijawai kuwa na hisia ama ile tamaa kujua ama sijawai pata ile mchipuko wa msisimko wa kujaribu yoga. Kutokana tu na sina interest yake sana sana. Mimi tu huwa angalia mtandaoni watu wanavyofanya yoga. Mara inasaidia kutuliza mawazo naam, pia nina marafiki ambao wanafanya yoga nimeweza kuangalia wakifanya naeza sema ni jambo mzuri si mbaya ila mimi mwenyewe sina hiyo hali ama sijawai pata ile kitu linalo ni sukuma kufanya yoga.

Mchezaji wa mchezo ninayo mpenda ni ule wa riadha wa Masafa Marefu mkenya anaitwa Eliud Kipchoge. Ameweza kuseti rekodi mingi duniani na pia anazifunja rekodi zake kwa hivyo. Naezasema ni mtu mwenye bidii, mtu mwenye ukakamavu. Sijawahi mwona akikata moyo hata akienda kushiriki kwenye riadha akawa wa mwisho. Muda ujao yepi anajaribu tu na ni mtu alisema hakuna binadamu ambayo amepungukiwa ama anapungukiwa na lolote huwa hatu ni psychology yako ambayo inakufanya ujiweke kwenye gerezani ya ukosefu wa options ya kimaisha yani ile no human is doing tape kwa hivo Eliud Kipchoge ndio mchazaji nina mpenda sana duniani ni mtu ambayo ananidumiza na ananipea moyo na motisha maishani.

Michezo ninayopenda kutazama ni kandanda, mi ni shabiki mkuu wa kambumbu. Sana sana ile ya uingereza mi hupenda kutazama kwenye televisheni. Huwa sana sana weekendi huwa ni muda wa kujimuika na marafiki, kujiliwaza na kujibamba. Ama pia ile soka tu ya uanjani ya kuangalia mkicheza na marafiki au ama timu za huku nyumbani. Soka ni mchezo ambayo inaunganisha watu duniani. Nangojea mwaka huu kwanza ile mashindano ya duniani ya Soka World Cup. Ni moja ya michezo ambayo nimeingoja sana. Hayo mashindano kujua ni timu gani itashinda. Nam kwa hivo soka ni mchezo naeza sema ni mchezo wa kimataifa. Na inaleta watu pamoja na pia inafurahisha na kuleta ile entertain.

Chumba ninachokipenda zaidi nyumbani ni chumba changu cha kulala. Nasema hivyo kwa kuwa chumba changu cha kulala hapo ndiyo naeza kupata ile nafasi yangu ya kibinafsi. Kama ni ya kulala, kusoma naeza soma bila ile kusumbuliwa na mtu ama kupata kelele. Nikitaka kujiburudisha naezaeka aina yoyote ya burudani ninayotaka bila kukuwa na wasiwasi wa waeza ku kukuwa na watazamaji ambao hawajafika huo umri ama waeza kutazama kitu na wazazi kwa hivyo nikiwa chumba changu napata ile uhuru wa kuchagua vitu ambavyo nataka kutazama naezafanya kitu pia mavazi naeza vaa tu nikiwa chumba changu naeza vaa va zilolote bila kujali kwa kuwa huwanakaa pekee yangu.

Huwa na uyanisha kazi na maisha ya kibinafsi kwa kuhakikisha tu naweka usawa maishani. Na natenga tu masaa zinazotosha za kazi na pia kutenga masaa za maisha ya kibinafsi kama vile kukuwa na familia. Kuenda kufanya mambo zangu za kibiashara kwa hivo huwa nahakikisha nimewekeza muda zangu za kazi kwa masaa fulani na hizo masaa huwa nahakikisha nafanya tu. Kile ambacho ni kitu ama tendo cha la kazini alafu ile muda ya kibinafsi huwa natumia vizuri pia kuhakikisha nimetimiza malengo yangu na pia kuwa na familia. Hivo tu ni ile hali tu ya kukuwa na usawa wa maisha ni kutoegemea pande moja sana. Na kuhakikisha ukiwa kazini wafanya bidii ili kumaliza shughuli zako kwa muda ufaao ili uweze kubakisha kazi. Muda unaokutosha kufanya mambo zako za kibinafsi.

Huwa ni naanza mradi mpia kazi ni kwanza kwa kutambua ama kujua ni mradi gani ni nataka kuanzisha. Ni taitaji raslimali a ina gani. Pia kama ni fedha ni taitaji fedha kiwango gani iliniweze kuanzisha. Alafu kisha sasa ni kutafuta hizo raslimali na fedha zinazotosha kuanzisha wa mradi. Kisha ni kufanya kuandika mikakati sasa jinsi utakavyo tekeleza huo mradi moja kwa moja. Na kuekeza mda unayotosha kwa kila mradi. Kwa kila step ambayo umeiweka kuanzisha huo mradi na pia sasa kutafuta wale watu ambao mtajiunga mkono. Ama wafanyi kazi ambayo watakusaidia kutimiza wa mradi yako naam. Na pia kama nikutafuta investor ama mtu a mbaye mnaeza saidiana kupungu za ile uzito wa kifedha kama umepungu kiwa.

Naam mimi napenda muziki wa jadi sana sana ya jamii yangu napenda kuisikiliza kwa kuwa zinaniwezesha kujua historia yangu. Kuweza kujua mambo ambayo yalikuwa yanaendelea kitambo na pia mimi inaburudisha na inatumbuiza sana sana muziki za kijadi huwa tunaweza sema haziwezi kuexpire ama ni timeless. Kwa hivo ziko tu hapo kama mambo ya kuendeleza historia mambo ya jamii kama vile mila na desturi waeza kujifunza kwa kusikiliza muziki wa kijadi. Naam hivo mimi husikiliza muziki wa kijadi sana sana ya jamii yangu.

Huwa nashughulikia udhaifu wangu kazini kwanza kwa kukubali nina udhaifu, na kujua ni udhaifu gani huo ninao. Kisha nipange mikakati za kuweza kutatua huo udhaifu, kwa mfano nitafanya nini ili niweze kutibu ama hiyo udhaifu. Kama ni kuongea na wenzangu waweze kunisaidia. Kama mimi mwenyewe sitaweza kutambua udhaifu naongea na wenzangu waweze kunieleza, na nitafanya nini ili niweze kukabiliana nalo. Na pia kuomba usaidizi kutoka kwa wakubwa wangu wale wenye tajiriba katika sekta hiyo, ambao nina udhaifu.

Naam, mimi ninapiga kura uku Kenya. Nimejisajili kama mpiga kura. Mimi nimetimu miaka ya kumi na nane ni na miaka ishirini na mbili sasa. Na nilipiga kura ule uchaguzi uliyopita. Naam, nimipiga kura maramoja. Na nitaenda kupiga kura tena kwa uchaguzi ufwatao. Nina piga kura kwa kuwa mi ni mzalendo na ninahisi kwamba ni jukumu langu kama raiya inchini kwa hakikisha nime piga kura kuchagua viongozi wa wafaao ambao wanaeza kutusaidia kuendelea mbele inchini. Na kutoa wale viongozi ambao hawasaidi ama wale wabinafsi wenye wakula ama watumia mali ya umma vibaya kwa hivo mi napiga kura kwa kuwa ni ni hitaji langu la kikatiba ama ni duty yangu ya kikatiba kupiga kura.

Naam. Mimi ni mpenzi wa siasa, napenda siasa sana. Siasa ni nguzo muhimu ama ngano muhimu maishani mwa kila binadamu. Siasa ni jambo moja ambalo huwezi kuilenga kwa kuwa inakuaffect moja kwa moja kwa njia moja ama ingine kimaishani. Mimi hupenda siasa za huku nyumbani ama mtaani, za nchini, za taifa na pia siasa za kimataifa napenda sana. Kwanza, saa hizi vile Marekani waeneza siasa zake ni jambo ambalo huwezi taka kukosa kujua kwa kuwa mambo mingi ya kisiasa hayaendi vizuri saa hizi. Naam. Siasa ni topic ambayo naipenda kuongelea sana. Nikiwa na wenzangu lazima huchambua siasa ama nikiwa mtandaoni kama ule mtandao wa X. Mambo mingi yanayoongelewa sana sana ni siasa kwenye siku. Na kwa huu hii period tunaelekea uchaguzi siasa ndio karibu kila kitu ambayo inaendelea nchini.

Ushauri ningeweza kumpa mtu mwingine ni uwe mtu mkakamavu, mvumilivu na mwenye nidhamu maishani. Muhimu haya maisha ni kuwa mtu mkakamavu na mvumilivu kwa kuwa haya maisha kuna changamoto nyingi, kuna milima na mabonde. Kwa hiyo usiwe mtu wa kufa moyo haraka. Ama kukuwa mtu mwanye shauku maishani, unaweza kukosa nafasi nyingi za maisha, kwa kuwa mtu mwenye shauku. Ama mtu mwenye kufa moyo haraka, kwa hivyo ukakamavu tu ule wa ndani na pia wa nje wa mwili lazima uwe ukakamavu kwa hivyo maisha hili uweze kufaulu maishani.

Amini mpenzi wa chai, napenda chai sana. Sana sana chai ya maziwa na sukari na majani chai. Naam hiyo ndo a ina ya chai na yoi penda. Napendelea chai kwa kuwa inaweza kusisismua mwili na pia inazibisha. Mi ukunywa chai a subuhi sana sana na njioni. Tuseme saa kumi baada ya kutoka shule naenda kazini ili kujituliza tu naam kwenye nilizaliwa watu hupanda chai na kuna ile uzoefu wa kunywa chai. Jamii yangu inajulikana kwa kunywa ukunywaji wa chai. Naam kwa naeza sema mine napenda chai sana sana.

Huwa tunakaribisha wafanyikazi wapya kwa kuwapokea na moyo mkunjufu. Nina furaha kuwakaribisha kama mandugu alafu cha muhimu ni kuwaeleza jinsi kampuni inavyoendeshwa. Ratiba ya kampuni anastahili kufika kazi saa ngapi na kutoka sa ngapi. Shughuli ambazo anastahili kufanya. Na pia tu ile mambo muhimu ambazo anastahili kujua kazini. Nijue nani ni nani hapo kampuni jinsi ya kuzungumza na watu. Nijue mkubwa na jinsi ya kumkuta ama kumwongelesha. Nijue tu zile vitu muhimu tu kazini kama vile pahali pa kujisaidia ama msalani, pahali pa kupata chakula. Jinsi ambavyo watu huvaa hapo kazini naam hivyo ndio huweza kukaribisha mfanyikazi mpya.

Na mnapokea maoni kutoka kwa watu wengine kwa moyo wazi bila kunungunika ama kukasirikia mtu kwa kuwa waeza waeza ambiwa iwe ni ukweli ama mtu ni mchochezi. Kwa hivyo pia huwa na chukua muda wa muda wangu kuchambua je haya maoni mtu ameniambia ni ya ukweli ama ni uwongo na ka ni ukweli je ni mzuri ama nimbaya na kwanini ya amenieleza hivyo kama nimbaya huwa na chukua hatuwa ya kurekebisha. Na pia huwa naichukulia tu kwa ile uchanya bila kukasirika kwa kuwa hio hivyo ndiyo binadamu hutangamana na inaeneza utangamano mzuri ambapo mtu aweza kupea maoni bila kuficha lolote pia inasaidia ku kuguza urafiki.

Naeza sema wakati wa asubuhi ambapo mihufanya kazi vizuri. Baad ya kuamka huwana jisikia niko freshi, sina usingizi. Naeza kukoncentrate vizuri kwenye kazi. Na pia wakati wa asubuhu tuseme kutoka saa kumi ya asubuhi hadisambili. Hua hakuna kelele mingi kumetulia hali ya hanga ni mzuri. Hakuna hile uchovu na usingizi mingi. Kwa hivo masaa za asubuhi ndio mzuri. Na ni ambapo nafanya kazi kwa ustadi na kwa makini zaidi.

Kipao ulmbele kazini kwa mawasiliano na naeza sema ni ule ukweli ama uaminifu. Lazima ukuwe mtu wa kusema ukweli katika mawasiliano ili. Kurahishisha kazi. Wakati kusema uongo saa zingine waweza fanya kazi iwe ngumu. Mtu anaweza kuwa kuwa anafanya jambo akidhania ni vile ulivyosema. Kwa hivyo anasema kulingana na mawasiliano uliopeana kumbe ni za uongo. Kwa hivyo naeza sema ni ile hali ya kusema ukweli. Uwe mtu mwaminifu na iyo kuaminiana waeza fanya. Uwe mtu wa kuaminika. Ndiposa mawasiliano yako ama ujumbe yako iweze kuaminika na kushugulikiwa kwa uzito unaofaa.

Na maramingi huwanafikiria kuanzisha biashara yangu. Mimi ni mtu ambaye nataka kufanya kazi ile kazi ya kiofisi ama serikali ha di mia kaya arubaini. Kisha ni staffu kwa hivyo biashara ndio lengolangu kuu sana. Ile kupata uhuru wa kifedha na kweza kuekeza mahali na kununua mali ambazo zinaeza nisaidia na ile generation ijayo. Kwa hivyo biashara mingi huwa nafikiria labda ile biashara ya ukulima kama upanzi wa miwa na kahawa ambayo ni biashara wa mda mrefu ina ile malengo ya mda mrefu pia na nafikiria biashara ya kuuza bidhaa zaki teknolojia kama vile radio runinga nama speaker ambayo inaeza leta wa pesa za haraka.

Mimi hupendelea kunyoa ndevu, sipendelei kuvaa ndevu kutokana na hali ya kazi yangu, kazi yangu inataka uwe mtu msafi ama haitaki uwe na ile kitu ambayo inaeza inaeza uchafu ama ile viini vya kueneza ugonjwa kwa mgonjwa ama ukiwa pale thiyeta lazima uwe Msafi. Kukuvaa ndevu inawezafanya utoe jasho na kukandamiza ile masharti ya usafi pale unafofanya upasuaji ama kushughulikia mgonjwa. Pia lazima tu uwe mtu ambaye unakaa vizuri kazini ili uweze kupata uaminifu wa mgonjwa na pia ku kuleta ile hali ya utulivu na kuaminika kwa mgonjwa.

Wakati umeme huwa unapokatika huwa tumewekeza katika generator ambayo inatumia mafuta ya petroli. Kwa hivyo inaeza shikilia hadi umeme unaporudi ikipotea muda mrefu pia tuna zile solar ambazo zinatumia jua. Na tuna zile betri za kuekeza stima zile za jua ya solar. Kwa hivyo inasaidia wakati stima unapokatika kwa muda mrefu inaweza kusaidia kuwasha ata ama zile taa za nje zinazotumia solar zinaji washa peke yake jioni giza linapo ingia. Pia inaweza saidia tu kuwasha mitambo kama vile televisheni. Na wakati umeme unapokatika pia nimewekeza katika ile power bank ya kuchaji simu. Na pia inabidi ujifunze mbinu ingine ya kuhifadhi vyakula. Kama vile nyama kwa kuwa friji haitumiki na inaitaji meme wa hali ya juu. Hivyo waeza kutumia zile mbinu za kitambo za kuhifadhi vyakula.

Hapana mimi huwa sivai miwani. Kutokana na ile macho yangu nina mtazamo mzuri naweza kuangalia vizuri iwe kwa umbali ama kwa karibu. Sina shida zozote za kimacho ama hakuna daktari ambaye ameniambia nitumie miwani. Ila mi naeza tumia miwani zile za nikienda pahali pa utali ama zile za kunikinga kutoka miale ya jua mikali. Nikiwa pahali ambapo kuna jua kali ama kuna vumbi zile tu za kuvalia kama mapambo tu naeza zivaa. Ila tu mapoz tu za nini nini. Bure situmii miwani kabisa ile ya kihitaji ya afya ama kunisaidia niweze kutazama. Ikiwa ni simu kusoma ama mambo yangu tu ya kila situ.

Naezasema timu bora ya ki rugby ama ya kiruji ya Marekani ni ile ya USA Eagles ambayo ni timu ya taifa ya ki rugby ya Marekani. Ni timu lenye taji mingi sana, imeshinda taji mingi ya kitaifa mwaka wa elfu mbili na kumi na nane waliweza kujishindia taji ya kimataifa. Na pia wanajulikana kwa nidhamu yao. Wameeza wakona bidii. Mchezaji bora ambaye nampenda ni ule Hakas. Namjua kwa jina ya Hakas tu, kwa hivyo kutoka na na timu ninazozijua za Merekani naweza sema ni USA Eagles wana mchezo mzuri sana. Pia wana furahisha mashabiki. Wachezani wao wana nidhamu, wana nia. Wana nguvu na wanacheza kwa ufasaha na ustadi mkuu.

Nina malengo ya kukuwa mfanyikazi bora zaidi kazi ni mungu kwa kuwa mimi ni daktari nataka kuwa daktari bora. Niweze kujulikana katika taifa madunia mzima kuwa bora kwenye sanaa yangu. Pia nina lengo la kuweza kusaidia wagonjwa wengi sana sana wale wagonjwa. Ile ya saratani ama cancer hiyo ndio janga kuu sahizi duniani hivyo ndio lengo langu. Ni kuweza kuangamiza ugonjwa wa saratani. Na natia bidii sana kuweza kujikimu na ile tajriba kwenye sekta ya kushughulikia ugonjwa la saratani. Kwa kusoma na nataka kuji kuspecialize kwenye somo la saratani. Kujua na kutibu hivo hiyo ndio lengo langu kuu kuweza kusaidia wagonjwa na kuangamiza janga hilo.

Mi napenda kula ugali. Mimi ni shabiki wa ugali. Ugali ni chakula ambacho nililelewa nikila sana. Na kuna hile dhana ya kuwa ugali ndiyo chakula yenye inashibisha huku Afrika. Mtu haezi kula wali usiku. Ugali ndiyo chakula kuu hapa, kwanza inchini. Nakula ugali inaenda na mboga yoyote nyama. Waeza kula na maziwa ama hata chai kwa hivyo mi napendelea ugali. Sana sana mi hupenda ugali kwa samaki ama kwa mboga tu naam na maziwa.

Minapenda kuandika. Nikiandika naeza kujieleza vizuri kwa kina na kwa ufasaha. Naezaeleza jinsi ndavyo hisi ndani. Naezaeleza tunafsi yangu tu kwa ufasaha bila kukosa na mna ya kujieleza ama kuficha lolote hivo. Kuandika ndio inaniwezesha pia kuwa mbunifu. Ukiandika kuna ubunifu inayokuja ambayo haiwezi kwa kuongea. Ukiongea sana sana waeza pata hile uwoga ya kujieleza si kama vile kuandika. Kwa kuwa kuandika hakuna mtu anaye kupimia ama waogo palolote waeza kukukera mtu yeyote ama mtu aeze kukujibu vibaya hivo heri ikiwa imea ndikwa.